Napenda kutumia muda wangu na familia kwa kupiga gumzo kuhusu mada mbalimbali za maisha. Pia napenda kutazama televisheni nikiwa na familia yangu kwa mfano tunatazama kandanda tunatazama programu ambazo zinavutia. Pia tunapenda kusikiza radio. Wakati ambapo niko na familia yangu.